Chumba changu si kikubwa sana lakini pia si kidogo kiasi cha kukubana. Naweza kusema kina ukubwa wastani ambao unanirusu kupanga samani zangu vizuri bila kuhisi msongamano. Kuna nafasi ya kutosha ya kutembea na madirisha makubwa yanayokifanya chumba kionekane chenye nafasi zaidi hewa safi ya kutosha. Rangi ya ukuta nimechagua rangi nyeupe iliochanganyika na kijivu hafifu. Nilichangua rangi hizi kwa sababu zinatoa hisia ya usafi na utulivu. Rangi nyeupe inasaidia kurudisha mwanga wa jua ndani. Hivyo chumba kinakua na mwangaza mzuri wakati wa mchana na usiku kinaleta hali ya amani sana ninapo washa taa za pembeni. Kitanda changu ndicho kitovu cha chumba hiki. Ni kitanda imara kina chotengenezwa kwa mbao zito. Na ninaweza kusema kina niridhisha sana. Godoro langu ni laini lakini linako imara. Unaotengemia mgongo wangu vizuri. Napenda kutumia mashuka ya pamba enye rangi zinazohendana nakuta. Kila ninapojitupa kitandani baada ya siku ndefu ya kazi. Nahisi kama niko kwenye mawingu ni starehe ya hali ya juu inayofanya nipate usingizi mnono kila usiku mtazamo wa kutokea dirishani nikisongea dirishani na kufungua mapazia napata mtazamo mzuri sana ninaweza kuona bustani. Pia ninaweza kuona barabara mbali kidogo na watu wakipita. Jambo linalonipa hisia ya kuunganishwa na ulimwengu wa nje huku nikiwa ndani ya ngome yangu ya utulivu kiti ninachokipenda zaidi. Kiti ninachokipena zaidi chumbani kwangu niko na ya kusomea. Kuna kiti kidogo cha starehe na meza ndogo ambazo ninaweka vitabu zangu. Hapa ndipo ninapopata muda wa kutulia kusoma kitabu na kutafakari kabla ya kulala. Ni sehemu inayona haandikia kwa mimi mwenye na kujiepusha na keleleza dunia.